Ninapenda wanyama wa aina mbalimbali, lakini wanyama ninao wapenda zaidi ni wale wanao onyesha urafiki, akili na uhusiano mzuri na binadamu. Kwa mfano, napenda sana mbwa kwa sababu ya uaminifu wao, upendo na uwezo wao wa kuelewa hisia za watu. Mbwa maranyingi huwa marafiki wazuri na hutoa faraja ya kihisia, jambo linalo wafanya wawe wanyama wa kipekee sana kwangu. Pia, napenda paka, hasaa kwa tabia yao ya utulivu na kujitegemea. Paka hunifundisha umuhimu wa kuwa na mipaka na kujithamini, huku wakionyesha upendo wao kwa njia ya kipekee. Uwezo wao wa kuishi kwa utulivu na kuendana na mazingira mbali mbali huwafanya wavutie sana mbali na wanyama wa kufugwa, ninapendezwa pia na wanyama wa porini, kama ndege na wanyama wanoishi msituni. Kuwatazama wanyama hawa hunipa hisia ya kushangaa na kuheshimu maumbile. Ndege, hasaa, hunivutia kwa uhuru wao na sauti zao za kupendeza, ambazo huleta utulivu na furaha. Kwa ujumla, napenda wanyama kwa sababu kila aina ina sifa na mchango wake katika maisha na mazingira. Iwe ni mnyama wa kufugwa au wa porini kuishi pamoja na kuwaheshimu wanyama hunifanya nijiskie karibu zaidi na asili na maisha kwa ujumla.

Mara nyingi ya asubuhi ninakula mkate wanazi na chai. Ni kifungua kinywa rahisi lakini kinacho nipa nguvu za kuanza siku vizuri. Mkate huleta utoshelevu na chai hunipa moto na nguvu kidogo za kuchochea mwili na akili. Mara nyingine ni napenda pia matunda kama ndizi au machungwa pamoja na kifungua kinywa changu. Hii husaidia kupata virutubisho muhimu na hunifanya nijisikie kimsingi tayari kwa shughuli za siku. Asubuhi mara nyingi ufanyika nyumbani. Katika hali tulivu kabla ya kuanza kazi au shule.

Zoezi nzuri ni lilo jenga ni kusoma kila siku kwa angalau dakika thelathini. Hii imenisaidia kupanua uwelewa wangu, kuongeza msukumo wa kufikiri kwa kina na kuboresha msamiati wangu. Kusoma kila siku pia kuna nisaidia kujenga nidhamu na kufanya muda wangu wa bure kwa na tija. Aitha, zoezi hili limeunda tabia kujifunza kila wakati, si tu vitabu bali pia makala, habari na vyanzo vya kidigitali. Hii hunifanya ni jisike mwenye akili hai na kunipa furaha ya kufahamu mambo mapya kila siku.

Mwezi ninao upenda zaidi ni disemba. Ninapenda disemba kwa sababu ni mwezi wa furaha na sherehe ni wakati wa likizo kusherehekea sikukuu za familia na kukusanyika na marafiki. Hali ya hewa pia hua ya kipekee, ikiniwezesha kufurahia muda wa mapumziko na kutengeneza kumbukumbu nzuri. Zaidi ya hayo, disemba huleta hisia ya matumaini na kuanza upya. Ni mwezi unaonifanya ni kae kidogo na kufikiria mafanikio nilio pata mwaka mzima na kupanga malengo mapya. Kwa hivyo, situ kwamba nina furahia sherehe, bali pia nina thamini nafasi ya kujitathmini na kujipanga kwa mwaka ujao.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni ya kuburudisha na pia husaidia kufikiria kwa kina. Michezo kama drafti, chesi au monopoli hunipa nafasi ya kutumia akili, kupanga mikakati na kushirikiana na wengine kwa njia ya kufurahisha. Pia ni njia nzuri ya kutumia muda na marafiki au familia bila kuhitaji teknolojia nyingi. Michezo ya ubao hunisaidia kupumzika na kuimarisha uhusiano na watu wengine bali na burudani, hunifundisha uvumilivu kupanga mbele na kukubali kushinda au kushindwa kwa njia chanya, jambo linalo nisaidia katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, nimeshawai kushiriki mashindano machache, hasa yale ya kiwango cha shule au jamii. Uzoefu huo ulinifundisha umuhimu wa maandalizi nidhamu na kufanya kazi kwa bidii ili kufikia lengo. Ingawa sikushinda kila mara, kushiriki kulinipa ujasiri na kunisaidia kujifunza jinsi ya kushindana kwa heshima. Mashindano yalinisaidia kukua binafsi na kujifunza kukabiliana na shinikizo. Yalinifanya ni tambuwe kuwa kushiriki na kujifunza ni muhimu kuliko kushinda pekee na uzoefu huo bado unanisaidia katika shughuli mbali mbali ninazozifanya hadi leo.

Kwa kawaida, mimi hutumia simu yangu kwa saa kadhaa kila siku, hasa kwa mawasiliano na kupata taarifa. Programu ni nazo hutumia zaidi ni WhatsApp kwa kuwasiliana na familia na marafiki, pamoja na mitandao ya kijamii na, kivinjari cha interneti kwa kusoma habari au kujifunza vitu vipya. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ya kawaida sana, ilitumika zaidi kwa kupigia na kupokea simu, pamoja na kutuma ujumbe mfupi, lakini ili nifanya nijisikie huru na kuunganishwa zaidi na watu. Kwa ujumla, simu imenisaidia sana kurahisisha maisha yangu kwa mawasiliano ya haraka, kujifunza na kupanga shughuli za kila siku. Pia unisaidia kupata huduma muhimu bila usumbufu mkubwa. Hata hivyo, ninamini ni muhimu kuwa na mda wa kuzima simu, hasa wakati wa kupumzika, kusoma au kuwa na familia, ili kuipa akili nafasi ya kupumua na kudumisha uwiano mzuri kati ya teknolojia na maisha halisi.

Msimu ninaoupenda zaidi ni ule wa jua la wastani ambapo hali ya hewa si baridi sana wala joto kali. Kipindi hiki hunipa faraja ya kufanya shughuli za nje kama kutembea, kukutana na marafiki au kufanya kazi bila kuchoka haraka. Pia mazingira huwa mazuri na yanavutia jambo linaloongeza hali ya furaha. Msimu huu hunifanya nijisikie mchangamfu na mwenye nguvu zaidi. Hali nzuri ya hewa huwathiri hisia zangu kwa njia chanya na hunisaidia kufurahia siku zangu za kawaida kwa utulivu na amani.

Hapana, sina ndege wa kufugwa nyumbani kwa sasa. Hata hivyo, napenda sana ndege na hufurahia kuwaona wakiruka au kusikia sauti zao, hasa wanapokuwa huru katika mazingira yao ya asili, kuwaangalia hunipa furaha na utulivu. Ingawa sifugi ndege, ninaamini ni muhimu kuwaheshimu na kuwatunza viumbe wote. Nikipata nafasi siku zijazo, ningeweza kufikiria kufuga ndege kwa njia inayowalinda na kuwapa mazingira salama na rafiki.